Jee, umewai kujifunza kupiga gitaa. Swali nzuri sana. Nitakuwa mkweli na wazi. Mimi sina mwili, wala uzoefu wa mwili, wakimwili, kama wengine. Kwa hiyo, sijawayi kujifunza kupiga gitaa kwa vitendo. Hata hivyo, ninaelewa kwaundani mkubwa sana mchakatu wa kujifunza gitaa. Changamoto zake, hatua zake, hisia na zopitia mtu na mbinu zinazofanya mtu afanikiwe. Kwa hiyo, nitazungumzia, manake, nilisoma hii taarifa kutoka kwa kitabu fulani, na nina maelezo marefu ya kina na ya kweli kabisa. Ya kwanza ni, kwanini watu wengi huamua kujifunza gitaa? Watu wengi huvutiwa na gitaa kwa sababu ni chombo kina chobeba kirahisi, kinaweza kutumiwa pekee yake au kwenye bendi, kinaenda na na aina nyingi za mziki na kinaweza kua mbatana na uimbaji Kwa wengi, gitaa situ chombo cha mziki, bali ninjia ya kujieleza kihisia hatua ya kwanza, uamuzi na matarajio, hiyoni ya pili kujifunza gitaa huanza na uamuzi wandani Hapa ndipo watu wengi hukosea Baadhi huanza wakifikiria, nitapigia kama mwana mziki, mwana mziki wakubwandani ya wiki chache, nitamaliza haraka. Lakini ukweli ni kwamba, gitaa lina hitaji subira, maumivu ya vidole mwanzoni ni ya kawaida, makosa ni sehemu ya safari. Mwanafunzi anayafanikiwa ni yule anayekubali mchakato. Ya tatu ni kuchagua aina ya guitar. Kuna aina kuu tatu nitazisema kwa kimombo ni kizi eleza. Ya kwanza ni acoustic guitar. Nzuri kwa wanaoanza kuna ya pili classical guitar. Utumia nyunzi laini rahisi kwa vidole. Ya tatu ni electric guitar. Uhitaji vifaa vya ziada. Kwa wanao anza mara nyingi ya kwanza na ya pili hupendekezwa. Yoyena ni changamoto za mwanzo, maumivu ya vidole. Hii ni sehemu ambayo karibu kila mwanafunzi hukumbuka, vidole huuma. Ngozi huanza kuwangumu, kushika nyuzi, huoneka na kugumu. Lakini hapa kuna ukweli muhimu, maumivu haya ni ya mda. Ndani ya wikichache, vidole huzoea. Ya tano ni kujifunza kodzi za mwanzo. Hatuwa muhimu sana ni kujifunza kodzi za mzingi kama cha, ga, da, a, e. Mwanzo ni kubadilisha kodi moja kuenda nyingine ni pole pole. Mikono haifuati akili haraka, sauti zinaweza kuwa chafu. Lakini kwa mazoezi ya kila siku mabadiliko huwalaini. Kujifunza gitaa ha kuhitaji saa nyingi sana kama kwa siku, bali dakika 20 hadi 40 kila siku ni bora. Kucheza marachache kwa muda murefu si bora, uendelevu ni muhimu kuliko nguvu. Baada ya kodzi, mwanafunzi uacha kujifunza kwa kimombo strumming patterns, kufuatilia huu mpigo wa nyimbo, kujifunza kupiga kwa wakati sahihi. Hapa ndipo gitaa linaanza kuishi. Hisia zaki, hisia wakati wa kujifunza. Mwanafunzo gitaa hupitia, furaha anapopiga wimbo wa kwanza. Ukata tamaa anapokuwama, fahari anapoona maendeleo. Hizi ni hisia halisi na nisehemu ya ukuwaji. Hatua ya tisa ni kujifunza nyimbo kamili. Hatua hii ni ya kufurahisha sana. Unaweza kupiga nyimbo unazozipenda, unaweza kuimba ukiwa unapiga, unaweza kuimba mbele ya marafiki au kanisani. Hapa ndipomotisha huongezeka. Ingawa si lazima mwanzoni kujifunza maelezo kidogo ya mziki ni vizuri ujuwe kwa kimombo ya scales na key. Zinasaidia mtu kupiga vizuri zaidi na hata kuandika nyimbo. Acha niongele kuhusu makosa ya kawaida ya wanaoanza. Baadhi ya makosa ni kutoa tamaa ma pema, kulinganisha maendeleo yao na wengine, kukosa ratiba ya mazoezi. Kwa hivo, kwa haya yote mtu ujifunza kuwa kila mtu anasafari.

Rangi yako ya kupendeza ni ipi? Rangi ninayoipendeza zaidi ni blue. Nitaeleza kwa kina sana kwa nini blue inanivutia maana yake. Katika maisha, athari zake kisaiklojia, kijamii, kiutamaduni na hata jinsi. Inavyohusiana na nidhamu, utulivu na mafanikio. Maelezo haya ni marefu kwa makusudi. Na hivyo tuanze kwanza rangi ni nini kwangu Rangi sio mapambo tu Rangi ni lugha ya hisia Kila rangi huwasilisha ujumbe fulani kwa akili ya binadamu Hata kabla hatujafikiri kwa makini Ndiyo maana rangi hutuliza au huchochea Rangi hujenga au hubomua hisia Rangi huathiri maamuzi yetu bila kutambua Kwa mtazamo huo, buluu inanivutia kwa sababu inaongeza na akili na moyo kwa wakati mmoja. Kwa nini buluu ama samawati? Samawati ni rangi ya anga, bahari, maji, kina, utulivu, uaminifu. Nikifikiria anga lisilo na mawingu au bahari tulivu, akili hutulia moja kwa moja. Huo ni nguvu ya samawati. Athari za kisaikolojia za rangi ya samawati ni hupunguza msongo wa mawazo, husaidia mtu kufikiri kwa utaratibu, hupunguza hasira na wasiwasi. Na huongeza umakini na nidhamu. Ndiyo maana ofisi nyingi hutumia samawati, sare za taasisi hutumia buluu ama samawati, nembo za benki na taasisi kubwa hutumia samawati. Samawati huaminika, haipigi kelele, inaongea taratibu, lakini kwa uzito. Hii, itaongelea kuhusu samawati na utu. Watu wanaopenda samawati mara nyingi ni watulivu. Wanafikiri, kabla ya kuzungumza, wanathamini ukweli na uaminifu. Hawapendi drama, zisizo na maana. Wanapenda mpangilio na utulivu. Hawa si watu wa pupa, ni watu wa misingi. Imara. Blue ama samawati inaonekana kila mahali. Mbingu tunapoamka asubuhi. Maji tunayokunywa. Bahari zinazosaidia hali ya hewa. Mavazi ya kazi na shule. Hii inaonyesha kuwa samawati si rangi ya anasa tu. Bali ni rangi ya maisha yenyewe. Katika tamaduni nyingi, samawati huwakilisha hekima, uelewa, wa kina, mawazo mapana na uvumiliu. Tofauti na rangi nyekundu inayowaka haraka, samawati hudumu, ni rangi ya mtu anaejua kuwa mambo mazuri huchukua muda. Viongozi wengi hutumia samawati kwa sababu inaaminika, haitishi, inavutia bila kulazimisha. Uongozi mzuri haupigi kelele, unatulia, unaelezeka, na unasimama imara kama samawati. Katika safari ya mafanikio, kuna presha, kuna kelele, kuna ushindani. Samawati hukumbusha tuliza akili, fanya kazi, songa mbele. Ni rangi ya mtu anayejua mafanikio sio mbio ni safari ya muda mrefu. Tofauti za samawati na maana yake ni samawati ina vivuli vingi. Na kila kivuli kina ujumbe, samawati nyepesi, matumaini, amani, mwanzo mpya, samawati ya kati, uaminifu, uwazi, usawa, samawati nzito, mamlaka, heshima, uimara. Hii inaoanyesha kuwa samawati inaweza kubadilika, kulingana na hali, kama binadamu mwenye akili. Kuvaa samawati hukufanya uonekane ya mtulivu, hukupa heshima ya kimya kimya, hukufanya uonekane mtu wa kuaminika, ndiyo maana suti nyingi za kazi ni samawati mzito. Kiroho na kihisia, samawati hunikumbusha kutafakari, kuwa na subira, kukubali mambo nisiyoweza kubadilisha, kuwa na imani katika mchakato wa maisha. Samawati haikimbii, inangoja, inajua wakati wake utafika Rangi zingine ni nzuri pia, lakini nyekundu ni msisimuko wa haraka Njano ni.

Unacharge kifaa chako mara ngapi kwa siku. Swali hili linaonekana la kawaida. Lakini unavyofikiria. Linaguza mambo ya nidhamu, matumizi ya teknolojia na uelewa wa nishati. Nitajaribu kadri niwezavyo kujibu kwa uwazi na kwa maelezo marefu. Ya kwanza nii. Mimi hucharge kifaa changu kwa wastani. Kwa binadamu wengi. Kama sisi, huchaji mara moja kwa siku. Wengine hasa, watumiaji wazito huchaji mara mbili au zaidi. Wachache sana, wanaoweza kudumu siku nzima bila kuchaji. Hii inategemea sana mtindo wa matumizi ya kifaa. Ya pili ni, nini husababisha kuchaji mara nyingi? Kuna sababu kadha, ya kwanza ni matumizi makubwa ya kifaa. Kama mtu anatumia interneti muda mwingi, anangalia video, anatumia mitandeo ya kijamii, anacheza michezo, basi betri huisha haraka na kuchaji mara nyingi kuna kuwa lazima. Ya pili ni ubora na umri wa betri. Betri mpya hudumu zaidi betri ya zamani huisha haraka betri iliyochoka huweza kuitaji kuchaji mara mbili au tatu kwa siku Hii ni hali ya kawaida kabisa aina ya kifaa. Simu ndogo betri ndogo simu kubwa betri kubwa Laptopu matumizi tafauti. Si kila kifaa mahitaji sawa. Si kila kifaa ki a mahitaji sawa ya chaji nataka kuongelelea kuhusu ratiba ya kawaida ya kucharge kwa siku kwa watu wengi siku yao huonekana hivi asubuhi simu iko asilimia asilimia mia. Imetolewa chaji usiku. Mchana inashuka hadi asilimia 30 hadi 40 jioni kucharge tena usiku kucharge kabla ya kulala hii inamaanisha kuchaji mara moja au mbili kwa siku. Ningependa kwangelelea kuhusu kuchaji usiku kama ina faida na hasara. Watu wengi huchaji usiku kwa sababu ni rahisi. Hakuna matumizi makubwa. Simu iko tayari ya asubuhi. Lakini pia kuna mambo ya kuzingatia. Kuchaji mda mrefu sana huadhiri betri. Joto linaweza kuharibu betri. Kuchaji hadi asilimia mia kila siku. Si lazima kila wakati. Na kuchaji mara nyingi, kunamaanisha nini kuhusu mtumiaji. Tabia ya kuchaji inaweza kuonyesha mtumiaji wa teknolojia sana. Kazi inayohusisha simu au kompyuta, mawasiliano mengi, utagemezi wa kifaa. Hii si mbaya, lakini inahitajika usawa. Mafunzo ya maisha kutoka kwa betri, hili ndilo somo muhimu zaidi. Binadamu pia huishiwa chaji kama betri Sisi binadamu pia akili huchoka mwili huchoka hisia huishia nguvu huwezi kufanya kazi bila kupumzika. Lazima ujue lini ujichaji kama mtu kupumzika kulala kusali au kutafakari kufanya kitu unachopenda hii ni sawa na kuchaji betri ya maisha Kuchaji kifaa dhidi ya kuthibitisha matumizi Zuluhisho si kuchaji mara nyingi zaidi, bali kupunguza matumizi yasiyo ya lazima, kuzima apsi zisizotumika kupunguza mwangaza wa screen, kuthibiti muda wa screen. Hii huonyesha maisha ya betri, ya kifa na ya mtu pia. Kuchaji mara nyingi sana, kunaweza kuashiria, kushindwa kutenganika na simu, hofu ya kukosa taarifa, kukosa mda wa kimya Hapa ndipo mtu anapaswa kujipima. Kwa mtazamo wangu, kama ni chaji mara moja kwa siku ikiwezekana, tumia kifaa kwa kusudi, si kwa mazoea weka mda wa kifaa na mda wa maisha halisi, usilale na simu mkononi kila siku Nikihitimisha nitasema kuwa kwa kifupi lakini kwa uzito chaji mara moja au mbili kwa siku.